Binafsi, nimejifunza kwamba mafanikio ya kweli kazini huanzia ndani ya mtu mwenyewe katika tabia, mtazamo, na namna tunavyotekeleza majukumu yetu kila siku. Mafanikio ya kwanza ninayo thamini ni uwajibikaji na uaminifu kazini. Nimejifunza kuheshimu muda kutimiza majukumu yangu kwa wakati na kuwajibika kwa motokeo ya kazi ninayoyafanya. Iwe ni mazuri au yanahitaji kuboreshwa. Kuaminika kazini ni mafanikio makubwa. Kwasababu kunajenga heshima na imani kati yangu, wenzangu na viongozi. Pale mtu anapojulikana kuwa muaminifu, fursa nyingi hufunguka katika kazi hiyo hiyo Mafanikio yangu ya pili ni kujituma na kufanya kazi kwa bidii, hata bila kusimamiwa. Nimejifunza kwamba kufanya kazi kwa juhudi sio kwa ajili ya kuonekana bali kwa ajili ya kutoa thamani Kuna nyakati ambazo kazi imekua ngumu Pressure imekua kubwa Lakini nimechagua kutuchoka moyo. Kila changamoto imenifundisha somo jipia na kujifanya niwebora Zaidi kuliko nilivyo kwa jana. Mafanikio mengine ninayo ya thamini sana ni uwezo wa kujifunza kubadilika dunia ya kazi, hubadilika kila siku, teknolojia ya nakuja na vitu mpia kila siku, mbinu na matarejio pia hubadilika kila siku. Kujifunza study mpia kama hizo na kupokea maoni ya kukosoa na hata kuyatumia kuboresha utendaji wangu ni mafanikio makubwa. Badala ya kuona makosa kama kushindwa, nimejifunza kuona makosa hayo hayo kama angazi ya mafanikio. Vile vile, ninadhamini sana mafanikio ya kufanya kazi kwa kushirikiana na kueshimu wengine. Kazini akuna anayefanikiwa peke yake, lazima mfanye kazi kwa umoja. Uwezo wa kustikiliza mawazo ya wengine, unisaidia pale inapo itajika na kujenga mausiano mazuri kazini na usiano hayo ni mafanikio ya nao changia mazingira chanya ya kazi Mafanikio ya timu ni mafanikio yangu pia Pia ni najivunia mafanikio ya kujamini na kusimamia maadili yangu. Nimejifunza kusema ukweli, kufanya maomuzi sahihi na kuepuka njia zamkato hata pale zinapo onekana raisi. Maadili meema kazini ujenga shema ya muda mrefu ambayo ni mafanikio ya sio pimika kwa pesa Kwa ujumla, mafanikio ya binafsi ninayo thamini kazini si lazima yonekani kwenye karatasi ya tatumini peke yake. Bali yanaonekana kwenye mwenendo wangu wa kila siku. Ni mafanikio yanayo ni jenga kama mfanya kazi bora leo na kiongozi bora wakesho Napenda kuitimisha kwa kusema kwamba kila mmoja wetu anamafanikio ya binafsi anayoweza kuyathamini kazini. Tukijitambua na kujiamini na tujitahidi kuwabora kila siku Mafanikiyo makubwa yatatufuata. Pia mafanikiyo haya pia ya binafsi. Lazima ya toke pale ni napofanya kazi na wengine. Maanake kama sifanyi kazi na watu Mimi mwenyewe binafsi Hakuna kitu naeza pata ya maishani.

Napendelea pa kimya kwa sababu kadhaa muhimu ambazo ningependa labda kusema hivi. Kwanza, kimya hunisaidia kufikiri kwa umakini. Katika mazingira tulivu, ninaweza kupanga mawazo yangu vizuri, kufanya maamuzi sahihi na kutatua matatizo kwa ufanisi. Kelele nyingi hunisumbua na kunifanya nipoteze umakini. Hasa ninapofanya kazi inayohitaji umakinifu mkubwa kama kusoma, kuandika, au kupanga mipango. Pili, mazingira ya kimya huniongeza ufanisi kazini Nimegundua kwamba ninapokuwa mahali penye utulivu, ninafanya kazi kwa haraka na kwa ubora zaidi. Hakuna usumbufu, wa sauti za magari, mazungumzo ya watu, au muziki wa kupitiliza. Kimya hunipa nafasi ya kuzingatia jukumu moja, hadi kulikamilisha ipasavyo. Tatu, napendelea pa kimya kwa sababu hunisadia kupunguza msongo wa mawazo. Maisha ya sasa tayari yana changamoto nyingi, kazi, majukumu ya kifamilia na matarajio ya jamii. Mazingira yenye kelele huongeza uchovu kwa akili. Kimya kwa upande mwingine, hunipa amani ya ndani na hunisadia kujitulia baada ya siku ndefu. Aidha, kimya hunisaidia kujitambua na kujijenga binafsi katika utulivu, mtu hupata muda kujitafakari, kutathmini mwenendo wake na kuweka malengo mapya ya maisha. Kelele nyingi zinaweza kumfanya mtu ajikite kwenye, mambo ya nje na kusahau sauti ya ndani inayomwelekeza. Hata hivyo, ningependa kusisitiza kwamba kelele si mbaya kila wakati. Kuna nyakati ambapo kelele huleta furaha kama vile kwenye sherehe, michezo au mikusanyiko ya kijamii. Kelele hizo hujenga mahusiano na kuondoa upweke. Lakini kwa upande mwingine, ninapozingatia kazi masomo au kupumzisha akili, kimya ndicho ninachokipa kipaumbele. Kwa hiyo, uchaguzi kati ya kimya au kelele hutegemea mahitaji ya mtu binafsi. Mimi nimegundua kwamba mazingira ya kimya hunisaidia kwa mtu bora zaidi kazini, kielimu na hata kihisia. Hata hivyo nimepata kuwa yale vitu ambayo ninayafanya pahali pa kimya hutoka zikiwa bora zaidi kuliko yale ninapofanya pahali pa kelele. Nahitimisha kwa kusema kwamba ni muhimu kila mmoja wetu ajitambue na kuchagua mazingira yanayomsaidia kukua na kufanikiwa. Kwangu mimi, pa kimya si udhaifu bali ni nguvu.

Jee, ni lini mara ya mwisho ulimsalimia mzee wako kwa upendo, ukamsikiliza au ukamuuliza hali yake? Ningependa nizungumzie mahusiano yangu na wazee wangu na kwa ujumla umuhimu wa mahusiano hayo katika kujenga maadili na utu wetu. Mahusiano yangu na wazee wangu yamejengwa juu ya msingi ya heshima, upendo na mawasiliano mazuri. Tangu nikiwa mdogo nilifundishwa kuwa mzee si kwa sababu ya umri tu Bwale ni mtu aliyepitia mingi na ana hekima ya kushiriki nasi Kwa sababu hiyo nimekua nikijitahidi kuwaheshimu kwa maneno, matendo na mutazamk Kwanza nina mahusiano ya heshima na wazee wangu nawasalimu kwa adabu nasikiliza wanapo ni zungumza na kuchukua ushauri wao kwa uzito Hata ninapokua na maoni tofauti, mimi hujitahidi kuyaeleza kwa heshima bila kejili au dharau. hEshima kwa wazee ni kioo, cha malezi na utu wa mtu. Pili, mahusiano yangu na wazee wangu yanaimarishwa na mawasiliano. Ninapopata nafasi, mimi hujitahidi kuzungumza nao kusikiliza hadhiti zao na kujifunza kupitia uzoefu wao wa maisha. Mazungunzo haya hunisaidia kuelewa historia ya familia yangu na hunipa mwelekeo bora wa maisha baadae Tatu, nawathamini wazee wangu kwa walimu kama walimu wangu wa maisha Ushauri wao umenisaidia kufanya maamuzi sahihi, kuepuka makosa na kuwa mtu mwenye subira Kupitia wao nimejifunza kuwa mafanikio hayaji kwa haraka Bali kwa uvumilivu, nidhamu na bidii Aidha, ninajitaidi kuwasaidia wazee wangu pale inapowezekana Hii naweza kuwa kwa vitendo kama kuwasaidia kazi ndogondogo au kwa maneno ya faraja na kuwajali wanapohitaji msaada wa kihisia Najua kuwa siku moja nami nitakua mzee na ninatamani kutendewa kwa heshima hiyo hiyo Hata hivyo, si kila wakati mahusiano huwa laini Kuna nyakati za kutofautiana kimawazo Lakini nimejifunza kwamba uvumilivu, mazungumzo na unyenyekevu hUsaidia kujenga daraja la maelewano baada ya ukuta wa migogoro Ningependa kuhitimisha haya maongezi kwa kusema au kuulizia je mahusiano yako na wazee wako yakoje jamii inayowajali wazee wake ni jamii yenye msingi imara ya maadili. Tukiwaheshimu wazee wetu, tunalinda utu wetu na mustakabali wa jamii yetu kesho. Hayo ndio maana mahusiana yangu na wazee wangu ni ya heshima na utulivu na ukakamavu.

Je, umewai kusimama kimya kando ya dirisha na kujiuliza dunia inajaribu kukuambia neno bila maneno? Kutoka dirishani mwangu naona mandhari yanayo ishi, yanayo pumua na yanayo badilika kama hisia za binadamu Asubui inapochomoza, mwanga wa jua huingia taratibu kama mgeni mwenye adabu Ukigusa kila kitu kwa upole anga huwa na rangi ya waridi inayochanganyika na blu hafifu na ndege waanze mazungumzo yao ya asubui sauti zao ndogo lakini yenye matumaini kana kwamba zinasharekea mwanzo mpya majani huonekana yakiwa na umande unaomeremeta kama vito vidogo na barabara huwa tulivu zikiwa bado hazijaamshwa kikamilifu na harakati za siku.Mchana unapofika mandhari hubadilika mwanga wa jua huwa mkali na wa ujasiri, ukifunua kila undani kwa wazi watu huonekana wakitembea kwa haraka Kila mmoja akifuatilia lengo lake Rangi za nje huwa nzito zaidi kijani cha miti kinakua hai, anga linakua pana na jeupe blue na vivuli vya mjengo hujichora ardhini kwa mistari ilio wazi. Ni wakati wa nguvu na mwendo ambapo dunia inaonekana kusema endelea usisimame Lakini wakati ninaopenda zaidi kutazama nje ya dirisha ni jioni. Jua linapozama anga hubadilika kuwa turubai la msanii, machungwa, zambarau na nyekundu vikichanganyika kwa utulivu kelele za mchana hupungua na upepo wa jioni huleta pumziko Kuna hisia ya kufunga ukurasa mmoja wa siku na kujiandaa kufungua mwingine. Ni wakati wa tafakari, ambapo hata majengo na miti huonekana kama vinatafakari pamoja nami usiku unapoingia, mandhari hubeba siri, taa za barabarani huwaka kama nyota zilizoshuka ardhini Giza halitishi, badala yake, linatulia, mwezi unapong'aa, huleta mwanga wa kutosha, kunifanya nione Lakini pia huniacha nafasi ya kufikiria na kuota inje kunakua kimya na ndani yangu pia kimya linafuata Msimu nao hubadilisha hadithi ya mandhari hii, wakati wa masika kila kitu huonekana kipya majani mabichi, maua yanayochanua na harufu ya mvua inasafisha hewa na moyo kiangazi huleta joto na mwanga mwingi, siku ndefu na anga lililo wazi Kipupwe kwa upande mwingine hleta utulivu wa kipekee. Miti huonekana tupu lakini yenye hekima kana kwamba inajua mapumziko ni sehemu ya ukuaji Nikilitaza dirisha nahisi nikiwa sehemu ya kiti kikubwa kuliko mimi. Nje kunaendelea maisha, wakati mwingine yenye haraka, wakati mwingine yenye subira na kunikumbusha kwamba, mabadiliko ni ya kawaida na kila wakati una uzuri wake. Kutazama nje hunipa amani, hunipa msukumo na hunikumbusha kwamba hata nikiwa kimya, dunia inandelea kuniambia hadithi zisizo na mwisho.

Je, umewahi kujiuliza kwanini baadhi ya sehemu za kazi, huihusu kama familia ilhali nyingine, huihusu kama kila mtu yuko pekee yake. Kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine ni jambo muhimu sana katika mazingira ya kazi. Kwa sababu mafanikio ya mtu mmoja mara nyingi, hutegemea ushirikiano wa wengi. Mimi huanza kujenga mahusiano kwa kuonyesha heshima kwa kila mtu bila kujali cheo au jukumu lake. Salamu za kawaida, tabasamu, na lugha nzuri, weka msingi, na mawasiliano mazuri, na huondoa ukuta wa ugeni kati ya watu. Njia nyingine ninayotumia ni kusikiliza kwa makini. Ninapo tenga muda wa kusikiliza mawazo, changamoto au mapendekezo ya wenzangu, huwafanya wajisikie kuthaminiwa hili hujenga uaminifu kwa sababu watu hupenda kufanya kazi na wale wanaowaheshimu na kuwapa nafasi ya kujieleza. Kusikiliza unasaidia pia kujifunza mambo mapya na kuelewa mitazamo tofauti. Pia, ninajitahidi kuwa mtu wa ushirikiano. Ninapo fanya kazi ya pamoja, huwa tayari kusaidia pale inapo hitajika na kushiriki maarifa bila ubinafsi. Kufanya hivyo huimarisha mshikamano na hujenga mazingira chanya ya kazi. Wafanyikazi wanapohisi kuwa wako upande mmoja, kazi huwa rahisi na matokeo huwa bora zaidi. Mawasiliano ya wazi ni nguzo nyingine muhimu. Ninakikisha ninawasiliana na kwa kazi kuhusu majukumu, matarajio na changamoto Ninapokosea hukubali na kujifunza kutokana na makosa Badala ya kulaumu wengine, hii husaidia kuzuia migongano isiyo ya lazima na hujenga heshima ya pande zote Zadi ya kazi, ninathamini pia mauhusiano ya kibinadamu kushiriki mazungumzo, mepesi, kusherehekea mafanikio ya wenzangu au kuwapa pole wanapopitia wakati mgumu huimarisha uhusiano. Vitendo vidogo kama hivi, huonyesha utu na hujenga hisia ya umoja. Kwa ujumla, ninajenga mauhusiano na wafanyikazi wengine kwa msingi ya heshima, mawasiliano mazuri, ushirikiano na uaminivu. Ninajua kuwa mazingira ya kazi yenye mauhusiano imara huongeza motisha furaha na tija Zaidi ya hayo Ninatambua kuwa kila mfanyakazi ana utu historia na mtindo wake wa kufanya kazi Kwa hiyo hujenga mahusiano kwa uvumilivu na mwenye tofauti za watu Si kila mtu huwasiliana au kufanya kazi kwa njia ile ile Hivyo kujifunza kuwaheshimu wengine kama walivyo husadia kuepuka migogoro na huimarisha mshikamano kazini Ninajitahidi pia kudumisha uadilifu Ninapotoa ahadi huhakikisha na zitimiza na ninapo kabidhiwa jukumu nalifanya kwa bidii Tabia hii huwafanya wenzangu wanaamini na kuniona kama mtu wakutegemewa uwaminifu ni msingi muhimu sana wa mahusiano yoyote ya kikazi bila uaminifu ushirikiano huwa mgumu Pia, ninapo kumbana na changamoto au tofauti za maoni kazini huchagua njia ya mazungumzo badala ya migogoro Ninajaribu kueleza msimamo mwangu kwa heshima na kusikiliza upande wa wengine kwa utulivu Mara nyingi, njia husaidia kupata suluhu ya pamoja na kuimarisha uhusiano badala ya kuuvunja kushiriki katika shuguli za pamoja kama vikao kuwafunza au hata shuguli zisizo rasmi nje ya kazi hunisadia kuwafahamu wafanyakazi wenzangu kwa undani zaidi kupitia mwingiliano huu mahusiano hua ya karibu zaidi na mazingira ya kazi huwa rafiki na yenye moyo wa timu Kwa ujumla ninaamini kuwa kwa kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine ni mchakato unoendelea unahitaji, juhudi, uvumilivu na moyo wa kujifunza kila siku.

Je, ni kumbukumbu gani ya utotoni inayoweza kukufanya utabasamu hata bila sababu. Mara tu, unapo ikumbuka. Miongoni makumbukumbu nyingi za utotoni. Kuna moja iliyo jaa furaha na joto la kipekee ambayo bado ninaibeba moyoni hadi leo. Nakumbuka siku moja ya jioni nikiwa pamoja na familia yangu, hasa mama, baba na ndugu zangu. Tulikuwa tumekaa nje nyumba, chini ya mti mkubwa wa kivuli Tukifurahia upepo mwanana wa jioni baada ya siku ndefu ya shughuli Kilicho ifanya kumbikumbi kuwa maalum ni urahisi wake Hakukuwa na sherehe kubwa wala zawadi la gharama Bali kulikuwa na vicheko, hadithi na sauti za watu ninaowapenda Mama alikuwa anasimulia hadithi za zamani Baba akitufundisha mafumbo na sisi watoto tukicheka bila wasiwasi wowote Wakati huo dunia ilionekana kuwa salama na yenye upendo Kana kwamba hakuna chochote kibaya kingeweza kutokea Pia nakumbuka tulikuwa tukila chakula cha pamoja Labda mahindi ya kuchoma au viazi vilivyo chemshwa ladha yake bado ipo akilini mwangu si kwa sababu ilikuwa ya kipeke sana Bali kwa sababu ya mazingira na watu tulioshiriki nao nilikua ni furaha ya kuwa pamoja kushiriki muda na upendo Ninapokumbuka tukio hilo nahisi mchanganyiko wa furaha na huzuni ndogo furaha kwa sababu ilinijenga kumbukumbu nzuri ya upendo na umoja wa kifamilia na huzuni kidogo kwa sababu unajua muda hauwezi kurudi nyuma Lakini zaidi ya yote kumbukumbu hii hunipa amani hunifanya nitambue nilikotoka, maadili niliolelewa nayo, na umuhimu wakuthamini watu walio karibu nami. Kumbu kumbu hii ya utotoni ni kama taa ndogo moyoni mwangu. Kila ninapokutana na changamoto za maisha, nikiwaza, hunikumbusha kuwa furaha ya kweli mara nyingi hupatikana katika mambo madogo, katika upendo, pamoja na katika kuwa na wale tunaothamini. Kadiri ninavyo endelea kukua. Kumbukumbu hii ya ututoni imekua na maana zaidi katika maisha yangu. Imenifundisha kwamba muda niliotumia na familia ulikuwa zaidi kubwa kuliko chochote cha kimwili. Wakati huo sikuelewa uzito wake, lakini leo ninauona kama msingi wa utu wangu na mtazama wangu kuhusu maisha. Ninapowakumbuka watu niliokuwa nao siku ile hasa wazazi wangu, nahisi shukrani kubwa Walitupatia upendo, ulinzi na maadili yaliyotujenga bila sisi kuyatambua. Mawasiliano yale ya kawaida, vicheko, hadithi na ushauri yamebaki kuwa sehemu ya sauti ya ndani inayoniongoza hata sasa Kumbukumbu hii pia hunifanya nitamani kurudia yale niliyopitia kwa kuwapa wengine. Ninapotumia muda na watoto au famila yangu sasa. Kujitahidi kuunda mazingira kama yale ya amani, ukarimu na furaha ya kweli. Najua huenda wao hawatatambua mara moja umuhimu wa nyakati hizo. Lakini naamini zitakuwa kumbukumbu zao za thamani baadaye. Kila ninapoyakumbuka maisha ya utotoni Sasa kumbukumbu hii Nahisi kama nimerudi nyumbani kiakili. Hunipa nguvu, hunituliza na kunikumbusha kua licha ya mabadiliko yote ya maisha mizizi yangu bado ipo imara. Ni kumbukumbu ambayo sipotezi, bali naendelea kuibeba kama sehemu ya mimi Kumbukumbu inayonipa mwanga wa kuendelea mbele kwa matumaini na shukrani.

Je, umewahi kujiuliza ni kwa jinsi gani? Usiku unavyo tupanafasi ya kupumzika, kutafakari na kujiandaa kwa kesho Utaratibu wangu wa jioni ni mchanga nyiko wa kupumzika, kupanga nafsi na kujipanga kwa siku inayofuata Kila jioni huanza pale ninapokuwa nimekamilisha kazi za mchana na najihisi kumaliza majukumu yangu ya kila siku Kwanza, mi hupumzika kidogo nikiketi au kulala mchana mfupi, ni kiruhusu mwili wangu kupunguza msongo wa siku. Hii ni hatua muhimu kwa sababu inahakikisha usiku unaanza kwa utulivu na si kwa haraka au msongo wa mawazo. Baada ya hapo, maranyingi huandaa chakula cha jioni. Hii situ kwa ajili ya kushiba, bali pia ni wakati wakupumzika kiakili. Napendelea chakula rahisi, cha afya na chenye ladha tulivu. Maranyingi huchukua muda wakula pole pole. Nikifurahia kile kipindi cha chakula. Huku nikipumzika na kufurahia utulivu wa nyumba au familia. Baada chakula, huweka utaratibu wa kujiandaa kisaekolojia kwa usiku. Hii ni pamoja na kusoma kitabu, kufuatilia habari au kufanya tafakari binafsi. Ni wakati ambapo akili inakuwa huru, kuzingatia mambo mbali mbali. Kutoka kwenye mafanikio ya siku, hadi changamoto ndogondogo. Maranyingi hutumia daftari kuandika mawazo au mipango ya kesho. Jambo linalo saidia kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha usingizi ni wa amani. Kabla ya kulala, mimi hujipanga kimaisha na kisaikolojia. Mimi hufuata usafi wa kawaida kama kuoga. Mimi husafisha meno na kuweka nguo za kesho. Ili kesho niwe na wakati rahisi wakuzivaa. Utaratibu huu unaleta hisia ya kumaliza siku kwa utulivu na hutoa hali ya amani, ndani ya mwili na akili Utaratibu wangu wajioni ni mchanganyiko wa kupumzika, kufurahia familia na chakula, tafakari na maandalizi ya kesho Kila hatuwa ni ya umuhimu kwa sababu huchangia usingizi mzuri na kuondowa msongo wa siku Huku nikijitayarisha kuamka kesho na nguo mpya na akilisafi Zaidi ya hatua hizi, utaratibu wangu wa jioni pia unahusisha muda wakipekee, wakufuatilia hisia na mahusiano. Hii ni wakati ambapo hupitia mazungumzo ya siku na familia au marafiki, ama kwa simu au uso kwa uso. Mara nyingi wanazungumza kuhusu mambo madogo madogo ya furaha, changamoto za kazi, au hata mipango ya siku zijazo. Mazungumzo haya huchangia kutengeneza uhusiano imara na kusaidia kuondoa mawazo mabaya kabla ya kulala. Pia, mara nyingine hujumuisha vipengele vya kupumzika kimwili. Hii inaweza kuwa mazoezi ya mwili madogo kama kunyoosha misuli au kutembea kwa muda mfupi. Jambo linalosaidia kupunguza stress na kuandaa mwili kwa usingizi wakina. Muda huu ni muhimu sana kwa sababu unasaidia kuondoa uchovu wa siku na kurekebisha mwendo wa akili na mwili Baada ya tafakari na mapumziko haya, hujipanga kwa usingizi huweka jiko, nyumba na vitu vyote vilivyo tumika katika mpangilio utulivu ili saubuhi ijijayo ni rahisi kuanza siku mpya bila msongamano wa mawazo kutoka hapo ninalala, nikiwa na akili safi, moyo mlemavu, na hisia yas hukrani kwa siku iliopita. Kwa jumla, utaratibu wangu wajioni ni mchakato, wakuunganisha mwili, akili, na hisia ni mchanganyiko wa kula kwa utulivu, kupumzika, kutafakari, kushirikiana na wengine, na kujiandaa kwa kesho. Kwa njia hii, kila usiku hunifanya niajiriwa upya kikamilifu, kiakili, kiasia na kimaisha na hunipa msingi imara wakukabiliana na changamoto za siku mpya.

Je ni jambo gani la dini linalokupa amani ya ndani mwongozo wa maisha na nguvo ya kuendelea mbele kila siku Kwangu jambo la dini linalo niathiri zaidi ni imani na maadili yanayoonyesha jinsi ya kuishi maisha yenye heshima upendo na mshikamano na wengine Si dini kwa maneno tu bali ni jinsi ya kuishi kila siku Hii inajumuisha mambo kama kuwa mwaminifu kusadia wengine bila matarajio ya malipo kuonyesha shukrani na kuishi kwenye unyenyekevu. Ni maadili haya yanayonipa mwongozo pale ninapokabiliana na changamoto. Huamua kati ya sahihi na si sahihi au kushughulikia migongano na wengine. Pili, sala au maombi ninayofanya kila siku ni jambo muhimu Kwa upande wangu, kuomba kunatoa nafasi ya utulivu wa ndani na kuungana na kitu kikubwa kuliko nafsi yangu ni wakati wa kutafakari, kutoa shukrani na kuomba nguvu au mwongozo sala si tu desturi, bali ni njia ya kupata amani ya kila, ya akili na moyo wangu hAsa katika nyakati za changamoto au hofu jamii ya waumini pia ni muhimu kushirikiana na wengine wanaoishi kwa misingi ya imani kunanifanya nijisikie sehemu ya kitu kikubwa Si peke yangu ushirikiano huu unaniimarisha kihisia na kiakili Kwani tunashirikiana katika maombi matukio ya kijamii na kusaidiana kimaisha Kwa ujumla labda naweza sema jambo la dini ni muhimu kwangu si ruaza ya kawaida ya kanuni pekee Bali ni mwongozo wa maisha unaonifundisha kuwa bora kuishi kwa amani na kuungana na wengine kwa upendo linanifanya nione maisha kama kwa mtazamo mzuri kunipa mguvu ya kuendelea mbele na kunikumbusha kuwa kiki kuwa kwa kila hatuwa ninayo chukua inaweza kuathiri dunia nzima ilio karibu nami dini pia ni chanzo cha maadili ya kibinafsi na maadili ya kijamii kwangu Inanifundisha kuwa matendo madogo ya huruma mwema na haki yanaweza kuleta mabadiliko makubwa Si tu kwa maisha yangu bali pia kwa maisha ya watu wengine Kwa mfano kusaidia jirani bila matarajio ya malipo au kuonyesha uvumulivu pale wenzangu wanapokosea ni jambo linalo nijenga ndani na kunifanya niwe na amani ya moyo Pia dini hunifundisha uvumilivu na kukubali vitofauti za wengine maisha ni mchanganyiko wa watu wa mitazamo na tamaduni tofauti na dini huniwezesha kuelewa kwamba kila mtu ana safari yake, hekima yake na changamoto zake. Hii hunifanya nione dunia kwa huruma na upendo zaidi badala ya hasira au hukumu haraka. Vile vilea, imani huniwezeesha kutegemea zaidi nguvu za ndani na za kiroho badala kuogopa changamoto. Wakati ninapo kutana na matatizo, kuwamini kuwa kuna mwongozo au mpango mkubwa kunanipa uthabiti wa ndani nguvu ya kuendelea na matumaini. Hii sio tu faraja ya kiroho, bali pia ni chachu ya kuendelea kufanya juhudi za kila siku, bila kuachwa na uwoga au shaka. Kwa jumla, jambo la dini linalo niathiri zaidi ni mtazamo wa maisha unao nijenga kuwa bora, mwaminifu na mwenye huruma. Ni mwongozo wa kimaadili na kiroho, chanzo cha amani ya ndani, na njia kuunda uhusiano bora na wengine. Linanifanya nikabiliane na dunia kwa moyo wazi nikiwa na matumaini, uthabiti na shukrani kwa kila siku ya maisha yangu.

Jee, umewahi kuwa na wanyama wakufuga na kugundua kwamba wazo wao inaweza kukufundisha mengi kuhusu maisha? Miminaweza kusema kwamba ndio, nimewahi kufuga wanyama na kila mmoja aliwahi kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu kwa njia ya kipekee. Mnyama nileweza kufuga kwa munde mrefu zaidi, alikuwa mbwa wakifamilia. Aliyeleta furaha, mwendo na mshikamano kwenye nyumba. Alikuwa rafiki wa kweli wa kila siku alipo simama mlangoni akikaribisha kila mtu kwa furaha au alipo keti karibu ni kisoma au kupumzika alionyesha upendo wakweli bila maneno Kufuga mnyama unahitaji nidhamu na wajibikaji Nilijifunza kutoa chakula kwa wakati kuhakikisha usafi na usalama kumtunza pale anapo ugua na pia kumpa muda wa mchezo na mazoezi hii ili nifundisha uvumilivu. Upendo usio na masharti na uajibikaji jambo ambalo lina nisaidia hata katika mahusiano na watu zaidi ya hayo mnyama huyu alileta furaha zisizo pimika tabasamu lakimataifa alilonipa kila asubuhi au furaha alionionyesha pale nilipo panda shambani au kuenda nje nikumbu kumbu isio futika aliinifundisha pia kushirikiana kwa mara nyingi familia nzima tulihusiana naye tukijifunza mshikamano na upendo wa pamoja nikikumbuka fura na michezo tuliyo icheza pamoja Naishi maamsho ya upendo wa kweli na utulivu ata baada ya muda kumbukumbu zake bado hunifanya nitabasamu nikikumbuka jinsi kiumbe mdogo alivyoweza kuleta mwangaza katika maisha yangu ya kila siku. Kufuga mnyama si tu kuwa na kiumbe wa kujali. Jambo la kila siku linalohusisha uajibikaji, upendo na ushirikiano. Kila siku lazima ukuwe na mpangilio wa maisha kupitia mahitaji ya mnyama yule. Kwa mfani mbwa wangu alikuwa na muda wake wa kula. Muda wa kunywa, kucheza na hata kupumzika nilipozingatia muda wake. Nikampa chakula kwa wakati, kumpa maji safi na kuhakikisha ana usafi na afya. Nilijifunza pia umuhimu wa nidhamu na subira. Nilijua kuwa mbwa analala mchana na usiku ako macho kwa hivyo. Ilinibidi nikalijengea nyumba ndogo ili awe analalila mchana na sanasana nyakati za asubuhi. Tabia za mnyama huyu zilibadilisha maisha yangu ya kila siku alikuwa rafiki wa kweli. Wa furaha na huzuni wakati nilipokuwa na huzuni ama mkazo mnyama wangu alikuwa kwa chanzo cha faraja akinikaribisha na kunikumbatia kwa njia yake ya kipekee na kunifanya nijiskie kupunguzwa na msongo wa mawazo. Hii ilinifundisha kuwa mnyama anaweza kuwa mwalimu kwa maisha ya kihisia wanatufundisha huruma, uvumilivu na upendo wa dhati bila masharti. Kufuga mnyama pia kunahusisha uhusiano wa kijamii, mara nyingi familia nzima tulihusika naye kumshika au kumfundisha amri za msingi. Hii ilinifundisha mshikamano wa kifamilia. Kwani kila mtu alikuwa sehemu ya ukuaji wake na furaha yake. Mnyama huyu mbwa wangu nilikuwa namuita Fatma alikuwanga. Mbwa wa kike na alileta ufahamu wa dhahiri kwa uhalisia wa maisha hatuwezi kumfanya akamilike mara moja unahitaji uvumilivu na kujifunza kutoka kwake, tabia zake, furaha yake wakati wa kucheza, upole wake. Wakati wa kutuliza au hata kutolewa mara nyingine Iliwaasha hisia za kutambua kwamba maisha kweli ni mchanganyiko wa furaha changamoto na upendo unao endelea kwa ufupi kufuga mynama ni zaidi ya burudani ni mwalimu wa kila siku.

Je, umewahi kujiuliza jinsi likizo inavyoweza kuwa zaidi ya mapumziko ya kawaida ikiwa ni fursa ya kujijenga upia kufurahia maisha na kutafakari juu ya mambo muhimu Mimi ninapo kuwa na likizo ujistawisha kwa mpangilio unao nijenga amani ya ndani na furaha ya kweli Kila lakizo huanza kwa kupanga mapema kuamua ni muda gani, ni tumie kwa kupumzika, ni shuguli gani, ni nazotaka kufurahia, na ni watu gani, ni nataka kushirikiana nao hii inasaidia kuepuka msongamano wa hisia za kuchanganyikiwa ambazo mara nyingine, ujitokeza pale unapokuwa na muda mrefu bila mpango katika likizo, hujumuisha kupumzika kwa mwili na akili Hii inaweza kuwa kulala zaidi ya asubui kutembea nje kwenda bustani au kutilia mbali teknolojia kindogo ili kuzengatia tukio la sasa Napenda pia kuchukua muda wa kusoma vitabu au kuangalia filamu zinazo ongeza marifa au furaha jambo linalo ongeza latha ya likizo na kunipa mtazamo mpya wa maisha Pia kutembelea familia na marafiki nisemu kubwa ya taratibu wangu wa kikezo Hii si tu kwa furaha, bali pia ni fursa ya kushirikiana kubadilisha mawazo na kujenga mahusiano imara Napenda kushiriki chakula cha pa moja, kukieka na kuzungumza bila haraka Jambo linalo nifanya nizikie, nilio karibu na wale ninaowapenda vile vile likizi ni mudu wa kutafakari na kupanga maisha Hii ni fursa kuangalia mambo muhimu Kutathamini mafanikio na changamoto za mwaka uliopita na kupanga leo na mwaka ujao tafakari hii huniwazesha kurudi kwenye kazi yao majukumu ya kila siku Ukiwa na akili safi moyo mlimavu na motisha mpya Ninapo jistawisha wakati walikizo Mimi hujaribu kuunganisha kupumzika furaha, mafunzo na tafakari Kwa njia hii likizo si tu mapumziku ya muda mfupi Bale ni furusa ya kujijenga upya kufurahia maisha na kurekebisha muindo wa maisha kwa namna yenye furaha na utulivu Mwiongoni mshuguli ni nazo pendilea wakati walikizo ni kutembelea maineo ya sili Napenda kuwenda mbuga, milima, au pwani Kwani hewa safi mandhari ya kupendeza na sauti za wanyama au mawengu ufanya kili yangu ipumzike kikamilifu kutembea au kupumzika katikati ya tzili Kuna nifanya nisahau msongo wa maisha ya kila siku na kunipa hisia ya uhuru na utulivu Pia likizo ni muda wakuburudika na kujaribu mambo mapya Hii naweza kuwa kupika chakula, kipya, kujifunza fundi wa sanaa au kujaribu michezo ya kijamii Kupitia shuguli hizi na jisikia nimeongeza ujuzi zao nafuraha yangu hubakia na dhifu. Hii pia usaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa ni mwili na akili ubadilishwa kwa ubunifu na starehe badala ya kufanya kazi. Zaidi ya hayo likizo ni fursa ya kutembelea marafiki na familia waliko mbali na panga wakati maalum na kuonana kucheka pamoja kushirikiana hadithi za zamani na kujenga kumbu kumbu mpya. Shuguli hizi utoa isiaza mshikamano na furaa ya kweli Jambo wa ambalo mara nyingi ujenga kwa ujengwa kwa muda mfupi wa mpumziko ya likizo Haitha napenda kutumia likizo kama tafakari na kupumzika kisekolojia Mara nyingi umwandika mawazo doto wa mpango ya maisha katika daftari Jambo linalo nisa kwamba likizo situ kupumzika kwa kili Bale pia nikupumzika kwa akili na roho hiyo nisaidia kurudi kwenye shuguli za kila siku Nikiwa na motisha, akili safi na mtazamo chanya Ninapo jistawisho.

Je, umewahi kufikiria jinsi vitabu vinaweza kuwa mandirisha ya akili? Vikikupeleka kwenye maeneo mapya mitazamo mipya na kuelewa maisha kwa undani zaidi. Mimi binafsi napenda kusoma vitabu vya haina tofauti, lakini kila haina huniunganisha na sehemu fulani ya maisha yangu. Kwanza, napenda kusoma vitabu vya hadithi za fasihi. Hadithi hizi unitia hisia za kushangaa, kufikiria na mara nyingine uniwezesha kutoroka katika kila siku ya kawaida Napenda hadithi zinazochunguza utu wa binadamu maadili ya changamoto za maisha. Kwa sababu hunipa mtazamo mpya wa jinsi watu wanavyokabiliana na maisha yao. Pili, napenda vitabu vya kujijenga binafsi na maarifa. Hii ni pamoja na vitabu vya uongozi, maadili na mbinu za mandeleo ya kibinafsi. Kusoma vitabu hivi uniwezesha kuboresha maisha yangu ya kila siku. Kuhimarisha nidhamu, motisha na ujuzi wa kushughulika na changamoto za kila siku. Ni kama kuwa na mwongozo wa kimaisha, unaoweza kunisaidia kuwa bora zaidi kila siku. Haidha, napenda vitabu vya historia na utamaduni. Kusoma kuhusu historia ya nchi na tamaduni za dunia au hadithi za watu wa zamani uniwezesha kuelewa jinsi dunia ilivyofikia mahali ilipo sasa Hii inafanya kuwa na mtazamo mpana kuonyesha umuhimu wa kujifunza kutoka makosa ya zamani na kuthamini tofauti za watu na jamii. Pia, mara nyingine napenda vitabu vya sayansi na teknolojia Kwa sababu huniweka tayari kwa kuelewa mibadiliko ya ulimwengu, uvumbuzi na maendeleo ya kiakili. Hii inaniwezesha kuunganishwa na maendeleo ya kisasa na kuendeleza ujuzi wangu wa kawaida na wa kitaaluma Kwa jumla, napenda vitabu, vinavyoweza kuchangia utambuzi, furaha, motisha na mafunzo ya maisha. Kwa njia hiyo, kila somo ni muongozo wa akili na roho. Kila hadithi au maelezo ni darasa nisiloisha ambalo linanifundisha jinsi ya kuishi maisha yenye maana na ushikamano na furaha pia Mimi hupenda kusoma vitabu virefu virefu vyenye vipana mirefu mirefu kama vile shamba la wanyama chozi la heri na pia mi hupenda kusoma vitabu vya mchezo wa kuigiza kama vile kigogo na pia napenda kama zile tumbo lisilo shiba ambayo ni kitabu kimoja yenye stori tofauti tofauti Unajua? Unaelewa haya mambo.

Jee umewahi kujiuliza jinsi matukio ya kimataifa yanavyoweza kuathiri maisha yetu ya kila siku? Mtazama wetu na jinsi tunavyoshirikiana na ulimwengu wote? Ndiyo, mimi hujipanga kufuatilia matukio ya kimataifa kwa umakini sii kwa sababu tu ya taarifa, bali pia kwa sababu ni dirisha la kuelewa dunia watu na mabadiliko yanayozunguka maisha yetu. Kwa mfano habari kuhusu siasa, uchumi mabadiliko ya tabianchi au migogoro ya kimataifa huniwezesha kuwa na mtazamo mpana zaidi kuliko tu yale yanayotokea ndani ya nchi yangu Hini muhimu sana kwa kuelewa jinsi dunia ya inavyofanya kazi na jinsi tunavyoweza kushirikiana na kuathiriwa na mabadiliko haya. Kwa kawaida, napendelea kufatilia habari za kisiasa na uchumi Hii inaniwezesha kuelewa mwenendo wa dunia na jinsi uhusiano wa nchi unavyoathiri maswala kama biashara, ajira na sera za kijamii. Kwa mfano, mabadiliko katika soko la mafuta au uchumi wa kimataifa huadhiri gharama za maisha na fursa za kazi. Kutambua mbabadiliko haya, kunanisaidia kupanga maisha yangu, huwekeza muda na rasilimali kwa uangalifu, na kuendeleza mtazamo wa kimaisha, unaolingana na hali ya dunia. Pili, napenda kufuatulia matukio ya kibinadamu na jamii. Kama hali za haki za kibinadamu, wakimbizi au harakati za kijamii, haya ni matukio ambayo huniwezesha kuwa na huruma. Ufahamu wa kihistoria na mshikamano wa kibinadamu. Kupitia habari hizi ninaona jinsi maisha ya watu wengine yanavyokabiliwa na changamoto ambazo mara nyingine hatuwezi kuziona kwa urahisi. Hii hunifanya nionekane kama sehemu ya dunia kubwa zaidi nikiwa na motisha kushirikiana na kusaidia kwa kadiri ya uw.ezo wangu. Napenda kufuatilia matukio ya sayansi, teknolojia na mazingira. Haya ni matukio yanayonionyesha maendeleo ya kiakili na jinsi binadamu anavyobadilisha dunia kwa njia chanya na mara nyingine changamoto Kwa mfano, uvumbizi wa nishati mbadala mbinu mpya za matibabu, au ripoti za tabianchi huniwezesha kuelewa mwelekeo wa dunia na jinsi tunavyoweza kuishi kwa urahisi na usalama Hii husaidia kuunda mtazamo wa kimaisha unaofaa na kuhimiza hatua za kuboresha maisha yangu na jamii kwa jumla. Kufuatilia matukio ya kimataifa huniwezesha kutafakari kwa undani. Siku za leo, habari nyingi hupitia vichwa vya habari haraka. Lakini mimi hujaribu kuelewa si tu kilichotokea bali pia kwa nini kilitokea, nani waliwaathirika na ni hatua gani zinazofuata. Hi hufanya nipate uelewa wa kina na kuendeleza mtazamo wa busara. Kwa sababu si habari pekee inayonipa taarifa, bali pia ni chombo cha kujenga akili ya kina na maadili thabiti. Kwa ujumla, kufuatiliya matukio ya kimataifa na zoea la kila siku ambalo huniwezesha kuwa na ufahamu mpana, mshikamano wa kibinadamu na motisha ya kimaisha huniwezesha kuona maisha kwa mtazamo wa mbali kuelewa changamoto na fursa za ulimwengu na kuunda maamuzi bora kwa maisha yangu na kwa jamii. Ni zaidi ya habari tuu ni njia ya kuunganishwa na dunia kujifunza na kuishi kwa busara humu nchini. Linanisaidia pia kujua ni yapi yanoendelea katika nchi yetu na katika nchi zingine.

Umewe kutafakari, jinzi sanaa ya kuchora na kupaka rangi inavyeweza kwa njia kujieleza na kujijenga kiakili na kiisia kuchora na kupaka rangi ni zedi ya shuguli za kifundi, ni njia ya kipekea ya kujieleza na kutafsiri ulimwengu wandani Kwa mimi, nizaidi ya tuu kipaji cha kisanii ni mchakata wa kujitambua kupumzika akili na kunganisha mawazo na isia kwa njia isio ya maneno Kila kipaji cha rangi ya umstari nilio chora ni kama muanga wa mawazo na kila kipengele cha picha kinaleta muanga kwenye dunia yangu ya kisia Mimi sana sana hupenda kuchora. Kila wakati ni napochora, nafikiria kama ni navuwa masharti ya dunia inje na kuelekea kwenye ulimuengu wandani ambapo nilivyo halisi. Wakati mwingine, michoro yangu inaweza kuwa ya kawaida, mandhari, wanyama au watu. Lakini wakati mwingine inaweza kuwa ni michoro ya kufikiria michoro inayo akisi mawazo yangu ya kiembe na hisia zangu nisizoeleweka hii inafanya kuchora kuwa tu Si shuguli ya kisanii bali pia ya habari ya kiroho kama ambayo inawanyesha wengine na mimi mwenyewe kile kilicho ndani yangu kupaka rangi hutoa furaha ya kuomba hasa ni kiwa na brush mikononi isia za kichwa yangu chukua uchai kupitia rangi Ninapo changanya rangi natambua kuwa kila rangi inawezo wa kuathiri hali ya moyo kwa mfano rangi ya buluu inatoa utulivu rangi ya dhahabu hutoa furaha na nishati Wakati nyekundu hutoa nguvu na hasira kupaka rangi kwa uhuru njia nzuri ya kuachilisha hisia Kwani kile tone la rangi ni kama kushiriki kidogo na dunia na mwili wangu wakiakili unapomzika na kutulia Zaidi ya hayo kuchora na kupaka rangi kuna nifanya nizingatia maumbile na ulimwengu wakaribu yangu kwa umakini zaidi ninapochora mandhari hawa wanyama na jitahidi kuona kila undani, muanga kivuli, mwilekeo, pepo, harufu za sili, sauti za mazingira Hii unifanya kuwana kudamiria ya shukrani kwa uzuri wa kila kitu kinacho nizunguka Kila picha au mchoro inopochora huwanifurusa ya kutazama tena na kuwana kwa jicho jipya kile kilicho uzunguka kupata rangi pia ni mbinu ya kupambana na msongo katika maisha haraka, tunakutana na mambo mingi ena tufanya tuwe na wasiwasi sa zingine Walakini wakati mpapo unaendele na michoro huwa nafasi ya kujitengeza na mawazo ya inje Rangi na mistari huwa ni kama haina ya tafakari sio na sauti na mwili na akili hufurahi kwa ajili ya uvumbuzi wa kina ambao unapatikana wakati wako wakuchora rangi inaathari kubwa ya kutuliza ndiyo maana watu wengi sanaa ya kupaka rangi hutumika kama tiba, kiakili na kiroho kupaka rangi kuna nifanya ni jitambue kwa undani zaidi Wakati mwingine ninapo jaribu kuchora au kupaka rangi na kutana na changamoto kama vile kutukua na uwezo kuonyesha hisia zangu kusahihi ama labda kugundua kuwa picha inavyoonekana sio kama hivyo kuwa kuwa kichwani mwangu hizi ni fursa za kujifunza Zanaa za kuchora binuu za rangi na kuboresha ubunifu wangu hii na maana kukabili makosa yangu kujifunza kutoka kwao na kugundua njia ya kuleta vitu kwenye uhalisia.